Okay, chakula ambacho nakipenda kukila, napenda sana kula wali na nyama, wali na mahalage, wali na mboga majani. Sana sana chakula ambacho napenda kukikula ni wali na nyama, mchanganyiko na mboga majani. Alafu kinalaza fulani ya ulaini afu kinalaza fulani ya maana wali ni una chumvi kwa hiyo kinalaza flani ya ulaini flani ivi na laza ya nyama hasasa nyama ya mchuzi nakumbuka mara yangu ya kwanza kukikula nilikikula nilipokuwa mkoani, dal es lam, kipindi nipo kwa mamangu mdogo ndiyo mara ya kwanza nilikula hicho chakula rafiki yangu ndo aliyenieleza kuhisu hichi chakula na ni mtu ambaye aliniambia kuwa ni chakula kitamu ni chakula kizuri na ni mwongoni mwa watu ambao walinishawishi nikile hicho chakula na nakipenda mara ya mwisho kukikula, nimekula jana usiku, kabla ya kulala jana usiku, mida ya saa moja usiku, nilikula zangu wali nyama, mbuge majani, na parachichi, parachichi kwa pembeni, na juisi ya embe, hiyo ndo mara ya mwisho kula chakula hicho.